Napenda kununua vitu katika maduka makubwa Masoko ya wazi na wakati mwingine maduka madoo ya kalibu maduka makubwa univutia kwa sababu ya mpangirio muzuri Upora wa bithaa na bei zilizo wazi sokoni napata bithaa mbichi Kwa pei na fuu na pia napenda kuunga mkono wafanyabiashara wa eneo langu.

Jioni utaratibu wangu huanza kwa kupumzika kidogo Baada ya shughuli za siku nzima kama masomo au kazi huoga ili nijisikie safi na mwenye nguvu kisha nakula chakula cha jioni pamoja na familia au peke yangu baadaye hutumia muda kuangalia simu kusikiliza muziki au kuangalia televisheni wakati mwingine napitia kazi za kesho au kusoma kabla ya kulala.

Ndiyo napenda kukimbia kwa sababu ni moja ya mazoezi yanayonisaidia sana kuimarisha afya ya mwili na akili, kukimbia hunifanya nijisikie mwenye nguvu, hupunguza msongo wa mawazo na hunisaidia kuweka mwili katika hali nzuri. Pia napenda kukimbia kwa sababu hunipa muda wa kuwa peke yangu kufikiria na kupanga malengo yangu ya maisha huku nikifurahia hewa safi.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia aidi ni yale yanayo huusiana na mawasiliano nidhamu ya kasi na ushirikiano kasini Mafunso haya ya menifundisha chinsi ya kufanya kasi na watu tofauti kutatua changamoto kwa ufanisi na kusimamia muda wangu visuri Pia yamenisaidia kuongesa kuchiamini kuwachipika na kuerewa umuhimu wa kuchifunsa kila siku ilikupolesha uweso wangu kasini.

Wakati ninapo kuwa na msongo wa kazi hujaribu kwanza kupanga upya majukumu yangu ili nijue cha kufanya kwa kipaombele Nachukua mapumziko mafupi ili kupumua na kutuliza akili Pia husikiliza muziki kufanya mazoezi mepesi au kuslzungumza na mtu ninayemwamini ili kupunguza mawazo na kurejesha umakini wangu kazini.

Mimi binafsi napenda kula nje ya nyumbani kwenye maeneo tulifu safi na yenye chakula kitamu kinacho andaliwa kwa umakini Mara nyingi napendelea mikahawa inayo toa chakula cha kienyeji kama ugali nya machoma samaki na mboga sa asiri Lakini pia ufuraiya kuchalipu migahawa ya fiakura fya kigeni kama file fast food na vyakula vya kichaina.

Mimi binafsi napendelea zaidi mfumo wa android kwenye simu kwa sababu, Unanipea uhuru mkubwa wakubadrisha mipangilio kulingana na mahitaji yangu na penda jinsi android inavyo ruhusu matumizi ya programu mbali mbali kwa urahisi pamoja na uwezekana wakubinafsisha muonekano wa simu kama vile teams and witches.

Mimi nimejifunza hekima muhimu sana maishani, kwamba subira na nidhamu vina dhamani kubwa kuliko haraka na tamaa. Nimegundua kuwa si kila kitu kinahitaji majibu ya papo hapo. Na mara nyingi mambo mazuri huchukua muda kujengwa. Pia nimejifunza kujiheshimu kuchagua watu wanao niheshimu na kuelewa kuwa makosa si Si mwisho wa safari.

Mimi husherekea mafanikio ya timu kwa kuwapongeza kwa thati na kutambua mchango wa kila mtu kwa sababu ninaamini kila juhudi ina thamani yake. Napenda kukaa pamoja kushiriki chakula au kinyuaji na kuzungumuza kuhusu safari tulioipitia hadi kufikia mafanikio hayo. Pia hutumia muda kutafakari tulicho jifunza ili mafanikio yawe motisha ya kufanya visuri zaidi siku zijazo.

Mimi kwa sasa ninachirekesza saidi katika masomo na kuchichenga kitaaruma nikiwa na lengo ra kuongesa uchusi na mahalifa ya takayo nisaidi ya padaye maishani ninachifunsa nidhamu uwajipikachi na chinsi ya kusimami ya muda wangu fisuri katika masomo na machukumu mengine Pia ninahamu ya kuchifunsa mambo mapya incha ya darasa kama file uchusi wa fitendo na mahalifa ya kuchitegemea Iri niwe mtu mwenye mchango, chanya, katika, chamii na familia yangu.

Mimi binafsi napenda zaidi keki ya chokoreti kwa sababu radha yake ni tamu lakini pia inauzito unaolidhisha sana Napenda hasa keki ya chokoreti yenye krimu laini juu yake au iliyo changanywa na matunda kidogo kama stroberisi Wakati mwingine pia hufurahia keki ya vanilla.

Mimi napenda kuchesa micheso inayohitachi akiri na mikakati kama file ches au skrabo kwa sapapu hunipa changamoto ya kufikiria kwa kina na kuporesha uchusi wangu wa kupanga mikakati Pia amara nyingine napenda micheso ya akimwiri kidogo kama umpira wa miguu au fole Kwa kwani ufuraisha na kunifanya niwe na afya nchema.

Mimi nilipenda sana somo la kiswahili shuleni kwa sababu lilinisaidia kuelewa lugha yangu vizuri na kunipa ujuzi wa kuandika hadithi, insha na kuwasilisha mawazo yangu kwa njia nzuri. Pia nilifurahia masomo ya historia kwa sababu yalinifundisha kuhusu matukio ya zamani, tamaduni na maisha ya watu walio tangulia.

Tunda langu la kupendeza ni parachichi kwa sapapu lina ladha laini tamu kidogo na linatoa nguvu nyingi mwilini. Napenda jinsi linavyoweza kuliwa moja kwa moja kuongezwa kwenye saladi au kutengenezwa kuwa Spread kama kwenye tosti Pia napenda parachichi kwa sababu ni afya na lina virutupisho vingi vinavyo saidia mwili.

Mimi nimechifunsa chambo muhimu kutoka kwa mama yangu ambaye kila wakati alikuwa mfano wa ufumilifu nithamu na hekima alifundisha chinsi ya kuthamini muda kufanya maamusi yenye busara na kushugulikia changamoto kwa supira Pia alifundisha umuhimu wa heshima kwa wengine na kuchitahidi kuwa pora kila siku.

Mimi napenda mchesachi wa mcheso ambaye anachusi mkubwa ni tamu na moja wakushirikiana na wensake Kwa mfano katika mpira wa miguu napenda mchesachi kama ranyuneri mesi kwa sapapu upora wake ufuminifu na weso wakuleta mapadriko katika mcheso ni wakufutia sana napenda pia mchesachi wanawo imisa kasi ya pamocha pada ya umairi wakipinafsi.

Ndiyo mimi napenda sana kufanya kasi nyumbani kwa sapapu inanipa utulifu na uhuru wa kupanga muda wangu fisuli Nikiwa nyumbani ninawesa kuchikita zaidi kwenye kasi pira kerere nyingi au usumbufu na hilo unisaidia kuwangesa umakini na upunifu Pia napenda ukweli kwamba ninao kwa muda wa kusafiri na ninawesa kuchanganya kasi na mapumusiko madogo yanayo nifanya nienderea kuwa na ngufu na motisha.

Ndiyo napenda sana kupanda mirima kwa sapap kunanipea hisia ya changamoto na mafanikio pinafsi Napenda ule mchakato wa kupanda taratipu kufumiria uchofu na hatimaye kufika kirereni ambapo nawesa kufurahia mathali nsuri ya hewa safi kupanda mirima husaidia pia ku kutafakali maisha kuchichenga kimwiri na kiakiri pia.

Ndiyo mimi nimewai kudhutulia tamashara musiki na ilikuwa ni usoefu wakipekee sana nilifureya sana chinsi wimbo unafyo shirikisha watu wote maadthali ya ma muanga na sauti ya musiki sikisunguka kila maali nilipata na afasi ya kuchesa kuimba pamocha na mashapi kiwengine na isia hiyo ya umocha na furaa haiku linganishwa na chochote.

Nilipokuwa mdogo mara nyingi nilichesa na watoto wensangu shambani kalipu na nyumba yetu. Tukikimbia kuchesa na kuusa machani ya asiri pira kuogopa kumbukumbu hiyo irinifanya nichisikie uhuru furaha isio na kifani na upendo wa urafiki wa kweli pia irinionyesha thamani ya kushirikiana kugawa mcheso na kushirikiana pira kipuli.

Mimi hushugulikia udhaifu wangu kazini kwa kujitambua kwanza bila kujilaumu kwa sababu naamini kujua nilipo dhaifu ni hatua ya mwanzo ya kuboresha. Ninapojua eneo linalonipa changamoto kujitahidi kujifunza zaidi, kuomba ushauri kutoka kwa wezsangu au wakubwa wangu na kufanya mazoezi ya mara kwa mara.

Ndiyo mimi kwa kawaida natumia mfumo wa usalama wa video kwa sababu unanirinda na kunipa amani ya akili Kwa mfano napendelea kutumia kamera za usalama nyumbani au kwenye sehemu za kazi ili kuhakikisha kila kitu kiko salama na kuzuia hatari zisizotarajiwa. Pia napendelea kutumia nywira za nguvu na programu za kufuatilia ili kuzuia ufikiaji wa watu wasio idhinishwa.

Mimi napendrea mahali pa kimia saidi ya pale pa kerere Kwa sapabu kuna nipa nafasi ya kutafakali kupumusika na kusingatia kasi au masomo yangu pira usumbufu mahali pa kimia ufanya akiri yangu itulie na mara nyingi hunisaidia kupata suruhisho sa matatiso au mawaso mapia ya upunifu.

Ndiyo mimi napenda sana kusafiri nikiwa natumia ramani ya gps kwa sababu inanipa uhakika na kuondoa wasiwasi wa kupotea GPS hunisaidia kupanga safari yangu mapema, kuchagua njia fupi au salama zaidi na kufahamu muda wa kufika. Pia napenda jinsi inavyonionyesha maeneo ya karibu kama vituo vya mafuta au mikahawa.

Mimi kwa kawaida ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kufuata mpangilio wa wa kimsingi unaonifanya nishirikishe nidhamu, mipango na tija. Kwanza, nalizana kwa kutambua vipaumbele vya kazi na mambo muhimu yanayo hitaji kufanikishwa mwezi huo. Kisha kugawa malengo makubwa kuwa hatua ndogo zinazoweza kufanikishwa kila wiki ili niweze kufuatilia maendeleo kwa urahisi.

Ndiyo mimi naweza kuishi siku moja bila teknolojia ingawa si rahisi kwa kabisa kwa sababu nimeizoea sana katika maisha ya kila siku Nikifanya hivyo Ningejikita zaidi katika mambo ya kawaida kama kusoma kitabu cha karatasi kuzungumza ana kwa ana na watu kufanya matembezi au kutafakari kwa utulivu siku kama hiyo Ingenisaidia kupumzisha akili kujitambua zaidi na kukumbuka kuwa maisha yanaweza kuendelea hata bila simu, mitandao au vifaa vya kisasa.

Hapana mimi kwa sasa sina ndege wa kufuga nyumbani lakini ningependa kuwa nao siku za usoni Napenda ndege wa kwa sababu ni warembo wana sauti nzuri na huleta hali ya uhai na furaha nyumbani Nathani kufuga ndege kuna itaji muda uangalizi na mazingira mazuri ili wawe na afya na furaha ivyo ningependa kufanya ivyo nikiwa tayari kikamilifu.

Mimi ningependa sana kuchalipu mcheso wa kupanda miamba kwa sapapu unaunganisha ngufu ya mwiri umakini wa akiri na uchasiri Napenda changamoto ya kuchipima mipaka yangu na kushinda hofu taratipu nikiwa sarama Pia ningependa kuchalipu mcheso huu kwa sapapu hunifundisha supira kupanga mikakati na kuchiamini saidi kwangu Kuchalipu mcheso mpya ni nchia ya kuchifunza kuchifuraisha na kukusa uweso wangu pinapsi.

Mimi huhimiza ushirikiano katika timu kwa kuanzisha mawasiliano wazi na ya heshima katika ya wanatimu wote Napenda kusikiliza mawazo ya kila mtu kutoa ushauri kwa njia chanya na kushirikiana kwa pamoja kufanikisha malengo ya timu Pia ninaonyesha mfano wa kushirikiana kwa kufanya kazi kwa bidii na kutimiza majukumu yangu kwa wakati.

Mimi upendela kufanya masawesi ya supui kwa sababu muiri wangu unakuwa na ngufu saidi na nikiwa macho kapisa Chambo linaronifanya nichisikie tayali kwa siku msima Masawesi ya supui unisaidia pia kuwamusha akiri kuwangesa nishati na kunipa hali ya utulifu wa akiri Hata hivyo mara nyingine nikishindu wa supui huchalipu kufanya masawesi chioni ili kutoa musongo wa mawaso ulio kusanyika siku msima.

Mimi pinafsi napenderea saidi upepo wa asiri kuliko kutumia esi kwa sapabu hunipaisia ya uhuru na uhalisia wa masingira napenda hewa safi Inapoingia dirishani na kuniposa taratipu pira kunifanya nijisikie palidi kupita kiasi Hata hivyo wakati wachoto kali sana na kupali kutumia esi hiri kupata faraja na kuenderea kufanya kasi au kupumusika vizuri.

Mimi kwa kawaida nina masoesi ya kila siku ambayo nafanya kulingana na ratipa na hali ya siku yangu mara nyingi huanza na masoesi mepesi ya kunyoosha mwiri asupuhi ili kuamsha misuri na kuchiandaa kwa shughuri sa siku kisha hufanya masoesi kama kutembea kwa kasi kuruka kamba au kufanya squats na pushups ili kuimarisha mwiri Masoesi hunisaidia kuwa na ngufu kupungusa msongo wa mawaso na kudimisha afya yangu ya mwiri na akiri kwa uchumu.

Mimi binafsi napenda vyote kuandika na kuongea lakini mara nyingi napendelea kuandika zaidi kuandika hunipa nafasi ya kupanga mawazo yangu vizuri kutafakari kwa kina na kujieleza kwa utulifu bila pressure ya papo hapo Hata hivyo pia napenda kuongea hasa ninapo shiriki mawazo au hisia na watu wengine ana kwa ana.

Mimi napendeleaa kusoma kuliko kuandika kwa sababu kusoma hunipa maarifa mapya Kuna panua fikira zangu na kunifanya nione dunia kwa mitazamo tofauti Kupitia kusoma hujifunza kutoka kwa uzoefu na mawazo ya watu wengine jambo linalo nisaidia kukua kiakili na kihisia. Hata hivyo pia napenda kuandika mara kwa mara hili kuandaa mawazo yangu na kueleza nilicho jifunza.

Mimi kwa siku ya leo nina wazo zuri la kuanza siku kwa kupanga kila jambo mapema na kuzingatia malengo yangu ya muhimu kwanza Nimeamua kutumia muda wangu visuri zaidi Nikijumuisha muda wa kujifunza kufanya mazoezi na pia kupumzika kidogo ili akili yangu iwe mtulivu Pia napanga kushirikiana na watu wanaonisaidia kukuza mawazo yangu.

Mimi binafsi ninamalengo kadhaa makuu kwa kasi yangu ambayo hufanya nishirikishe nidhamu ufanisi na maendeleo binafsi Kwansa lengo rangu ni kuhakikisha kila kasi ninayopewa inakamilika kwa wakati na kwa ubora wa ali ya juu ili niweze kuonyesha uweso wangu kikamilifu Piri ninakusudia kuwendelea kujifunsa uchusi mpya na kuongesa ufanisi wangu.

Mimi binafsi natumia muda wangu wa bure kwa nchi zinaso nisaidia kupumzika kuchifunza na kufurahia maisha kwa usawa mara nyingi napenda kusoma vitabu au makala zinazoongea ujuzi na maarifa yangu au kusikiliza mziki wa kupumzisha akili wakati mwingine hufurahia kufanya mazoezi madogo matembezi au kuangalia filamu kidogo ili kupunguza msongo wa mawazo wa kila siku.

Mimi hutumia simu yangu kama kifaa muhimu sana katika maisha yangu ya kira siku kwansa huitumia kwa mawasiriano kama kupiga simu kutuma uchumbe na kuhasiriana na familia marafiki au wensangu wa kasi kupitia mitandao ya kichamii. Pia huitumia kujifunsa kwa kusoma makara kutasama video sa kielimu na kutafuta taalifa muhimu mutandaoni.

Mimi ninalikizo ya ndoto ambayo ningependa sana kuipata siku moja, na nina likizo ya kusafiri kwenda sehemu zenye mathali ya asili na utulivu mkubwa Ninge penda kutembelea maeneo yenye mirima bahali na misitu ya kichana mahali ambapo naweza kupumzika akiri na mwili katika likizo hiyo ningependa kujifunza tamaduni mpya kuonja vyakula vya asili.

Mimi napenda kinywaji cha chai zaidi kuliko vingine vyote hasa chai ya asili yenye unga kidogo wa chai na sukari au maziwa machache Napenda jinsi inavyo nifanya nijisikie mtulivu husisimua hisia zangu kidogo na kunipa nguvu ndogo asubuhi au wakati wakupumzika katikati ya siku.

Mimi hujilinda kutoka vitisho vya mtandao, kwa kuchukua hatua na kutahadhari kila wakati ninapokuwa mtandaoni. Kwazsa ninatumia nywira zenye nguvu na tofauti kwa kila akaunti yangu, na mara zote kuanzisha udhibitisho wa hatua mbili, ili kuongeza usalama.

Ndiyo mimi nimewai kujifunza kupiga gitaa kwa muda ingawa bado ninajitahidi kuboresha ustadi wangu nilianza kwa kujifunza misingi ya miziki kama vile courts rahisi na midundo ya misingi na badaye nikajaribu kuunganisha midundo hiyo kwenye wimbo kamili kujifunza gitaa kunanifundisha subira uvumilivu na nidhamu kwani unahitaji mazoezi ya mara kwa mara ili kuwa mzoefu.

Ndiyo mimi nimewai kununuwa tikiti sa tukio na kila mara ni hisia ya kipekee kupata nafasi ya kushiriki stalehe au purudani furani kwa kawaida napenda kununuwa tikiti mapema iri kuhakikisha sina wasiwasi na mwisho wa na mwisho na pia kupata fitu visuri saidi.

Mimi binafsi mara nyingi wikendi napenda kutumia muda wangu kwa mchanganyiko wa burudani mapumuziko na shughuli zinaso ongez tija Kwa kawaida napanga kufanya mazoezi kidogo asubuhi kisha kusoma au kujifunza kitu kipya kilicho na manufaa Mara nyingine hupumuzika kwa kuangalia filamu kusikiliza mziki au kushirikiana na familia na marafiki kwa mazungumuzo au chakula pamoja.

Mimi wakati wa baridi kali napenda kujiweka joto na kupumzika vizuri ili mwili wangu usipate mshtuko wa baridi. Kwanza hufunika vizuri kwa kutumia nguo nzito koti na grafu. Na mara nyingine hugusa kofia au shuka. Pia napenda kunywa vinywaji vya moto kama chai au kahawa kwa sababu vinasaidia mwili kunyoosha joto ndani.

Ndiyo mimi napenda kuvaa saa mara nyingi hasa ile inayofaa mtindo wangu na shughuli ninazofanya napenda saa sio tu kwa sababu inanisaidia kuangalia muda bali pia ni sehemu ya mapambo yanayoongeza mtindo wangu na kunipa hisia ya utaratibu Mara nyingine napenda saa rahisi zinazofaa kwa kila siku.

Mimi binafsi ndoto yangu kubwa ni kujenga maisha yenye maana utulivu na mafanikio ya kweli ambayo hayapimwi kwa mali pekee bali kwa mchango ninaotoa kwa wengine Natamani kuwa na kazi au shughuli ninayoipenda inayo niwezesha kukua kiakili na kihisia huku nikiwasaidia watu wanao nizunguka.

Mimi ninapokuwa nimetoka kustalee na penda kutumia muda huo kupumusika na kurudisha ngufu muirini na akiri yangu Mara nyingi na penda kukaa kidogo kwangalia firamu au kusikilisa msiki wa kupumusisha au hata kufikiria kuhusu mambo nilio fanya na kuchipanga kwa siku hiyo Pia mara nyingine ufanya masoesi madogo au kutembea ili muiri wangu usishuke ngufu kapiso.

Mimi napenda kujifunsa mambo mapya kwa njia ya fitendo na hatua kwa hatua Kwa sapapu hunisaidia kuerewa kwa undani saidi kuliko kusoma nathalia peke yake Mara nyingi uwansa kwa kusoma au kutasama maereso mafupi kisha uchalipu kuyafanya kwa mikono yangu ili kuyaerewa fisuri Pia napenda kuulisa maswali kusikilisa usoefu wa watu wengine.

Ndiyo mimi napenda sana kwenda pwani kwa sababu hunipa amani ya akili na furaha ya kipekee napenda kusikia sauti ya mawimbi ya bahari kuhisi upepo muanana wa baharini na kutembea kwenye mchanga nikiwa nimepumzika pwani hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo kutafakari maisha na kujijenga upya kihisia.

Asupui hii nilianza kwa kwa muka mapema nikachitayalisha kwa kuoga na kufa visuli ili kuwa tayali kwa siku Paada yapo nilitumia muda kidogo kusoma au kuangalia abali sa asubui ili kujipatia talifa na motisha ya siku kisha niliandaa chakura cha asubui kilicho kuwa chenye lishe na kunipa nguvu pia nilipanga ratiba yangu ya siku.

Ndiyo mimi napenda kulima bustani kwa sababu hunipa furaha ya kipekee na utulivu wa akili Napenda kuona mimea ikikua taratibu kama matokeo ya juhudi zangu Iwe ni mboga maua au mimea ya kiungo Kulima bustani unisaidia kupumzika kunifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili.

Mimi napenda sana mcheso waliadha katika olimbiki hasa mbio sa masafa ya kati na malefu Napendeswa naliata kwa sapapu inaonyesha nitamu ufumilifu na ngufu ya akiri pamocha na mwiri Kuwaona wanaliata wakichitolea kwa miaka mingi ili kushindana kwa sekunde chache kunanitia moyo sana Pia napenda chinsi riata inafiowakilisha mataifa mbalimbali na kuonyesha kuwa pidi na kuchituma finawesa kumufikisha mtu kirereni pira kuchali anakotoka wapi.

Mimi kapra ya kurara ufanya mambo machache ya kukaa mutulifu na kuchiandaa kwa usingisi msuli Kwansa napenda kupanga na kuangalia ratiba yangu ya kesho kuhakikisha nimeshaweka kila chambo muhimu tayali Kisha mara nyingine usoma kidogo au kuandika mawaso yangu ili kutafakali kuhusu siku iriyo kuwa nayo.

Mimi huwa napanga kipaumbele cha mawasiliano kazini kwa kuhakikisha maelezo yangu yanawasilishwa kwa uwazi na kwa heshima kwa wenzangu wote Napendelea kwanza kukuelewa mawazo ya wengine kabla ya kutoa yangu Ili kuwe na mazungumzo yenye maana na yenye mushkamano Pia napendelea kutumia njia tofauti za mawasiliano kama barua pepe, simu au mazungumzo ya ana kwa ana kulingana na hali ili ujumbe wangu ufikie kwa usahihi.

Mimi nina Rafiki wa karibu sana ambaye amenisindikiza katika hatua nyingi za maisha yangu Rafiki huyu ni mtu ninaye mwamini anayenisikiliza bila kunihukumu na anayenipa ushauri wa kweli hata anapokuwa mgumu kusikia Tumeshiriki furaha changamoto na maamuzi muhimu jambo lililojnga uhusiano wa kina na wa kudumu.

Mimi wakati wa mapumuziko kazini napenda kutumia muda huo kupumuzika na kujirejesha nguvu Mara nyingi huinuka kidogo kutembea au kufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha mwili ili kupunguza uchovu wa kukaa muda murefu Pia napenda kunywa maji au chai na kupumua kwa utulivu ili kuondoa msongo wa mawazo.

Mimi napenda kura chakura kiricho rahisi rakini chenye lishe chioni kama vire wali au ugali mdogo pamocha na mboga sa machani na protini kidogo kama samaki au kuku choma Napenda chakura hiki kwa sapapu ni rahisi kumesa kinanipa ngufu mdogo rakini ya kutosha na hakusapapisha msigo mkubwa kwenye tumbo wakati wa kurara.

Mimi napenderea fiatu finafo kuwa fisuri saidi kuliko file fya kuonyesha mtindo pekee. Mara nyingi napenda kufaa snikas kwa sababu ni nyepesi vinapiga, vinanipa huru wakutembea kwa muda mrefu na vina andamana na shuguli nyingi sa kila siku. Pia napenda viatu vilivyo tengenezwa kwa ubora mzuri ili vindumu kwa muda mrefu na kulinda miguu ya.

Mimi naamini mazingira ya kazi yanakuwa mazuri pale ambapo kuna nidhamu, heshima na mawasiliano ya uwazi kati ya wenzangu. Wajibu wote hupangwa kwa uwiano na kila mtu anahisi kuwa mchango wake unathaminiwa. Pia mazingira yanakuwa mazuri pale ambapo kuna usaidizi, kwa pamoja, motisha na nafasi ya kushiriki, mawazo bila hofu ya kukatizana.

Mimi utotoni nilipenda sana kuchesa nje na marafiki sangu hasaa micheso ya amiguu kuchificha na kusunguka shambani au kwenye machani kalipu na nyumba yetu Nilipenda pia kuchenga fitu fidogo kwa mawe miti au samani sa nyumba chambo lililo nifundisha upunifu na supira Mara nyingine kufureya kusoma hadihti sa watoto au kushiriki katika shuguri sa kifamilia.

Mimi napenda kufikiria kuhusu mji wangu wakuzaliwa kwa hadithi inayonipa kumbukumbu nzuri za utotoni na maisha ya kila siku mji wangu ni mdogo lakini wenye watu wenye moyo mwema na kila kona inahadithi yake nilikuwa nikiwa nikicheza kwenye barabara za udogo na kushirikiana na watoto wenzangu tukichenga marafiki na maisha na kugundua kila pembe ya mta shule, masoko madogo na bustani za jirani zilikuwa sehemu za burudani na kujifunza.

Mimi napenda sana maansaro kutoka dirishani mwangu kwa sapapu unipa utulifu na hisia ya amani kila ninapo yaangalia kutoka pale Naweza kuona machani yanayo kuwa magali yanapita taratipu na paathi ya wenzangu wakijishugulisha kwenye shuguli sao sa kira siku wakati wa lifachiri au machweo.

Mimi napenda kuangalia mcheso inayohusisha mikakati na mfuto wa kiakiri kama file mpira wa miguu basket poli na marathoni sa riatha Napenda mpira wa miguu kwa sababu ni mcheso unaoshirikisha kila mtu unaonyesha nithamu ufumilifu na upunifu wakipeke wa wachesaji Basket poli hunipa musisimuko mkubwa kwa muendo wake na waharaka na hatua sa kushangasa na wachesaji.

Mimi uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni jinsi ya kushugulikia changamoto kwa subra na mipangilio Nilijifunza kuwa kila tatizo linasuluhisho lakini ni lazima kwanza liwe limeelezwa vizuri Kisha kuchambuliwa kwa makini na hatimaye kutekelezwa hatua kwa hatua uzoefu huu pia ulinifundisha umuhimu wa kushirikiana na wenzangu.

Ndiyo mimi napenda mfua hasaa ire ya wastan isiyo na upepo mukali napenda sauti ya matone ya mfua yanayo yanaponga paa au aldhi kwa sapapu hunipa utulifu na kunifanya ni tafakali kwa kina mfua hunikumbusha upya wa maisha ukuchi wa mimea na paraka ya asiri pia napenda harufu ya udongo baada ya mfua kwani hunipa hisia ya amani na muanso mpya.

Mimi napendelea zaidi chakula kisicho na mafuta mengi kwa sababu hunisaidia kudumisha afya yangu na nishati ya mwili bila kuumiza tumbo Napenda chakula kilicho na virutubisho vinavyo hitachika kama protini mboga na carbohydrati ya afya ambacho kinanipa nguvu bila kusidisha uzito.

Ndiyo mimi ujitahidi kugawanya taka zangu kwa kadri inavyowezekana kwa sababu na amini ni hatua ndogo lakini muhimu katika kulinda mazingira kwa kawaida natenganisha taka zinazowesa kurechelewa kama plastiki karatasi na chupa na zile za kawaida za nyumbani pia hujaribu kupunguza taka kwa kutumia vitu tena pale inapo wezekana.

Tabia ya watu inayo nichukiza zaidi ni ukosefu wa heshima na kutotimiza ahadi Napenda watu waaminifu wanao shirikiana na wanao heshimu wengine kwa hivyo kuona mtu akivuncha ahadi au kushughulika kwa ubinafsi kuna nifanya nisikie vibaya Pia tabia ya kutosikilisa mawazo ya wengine au kutozingatia wakati wa pamoja huwa inanisumbua sana.

Mimi napenda kuvaa nguo ambazo ni rahisi zaa starehe na zinayonifaa kulingana na shughuli zangu Mara nyingi napendelea nguo casual kama shati za kitambaa suruali za starehe au jeans kwa sababu hufanya niwe huru kuzunguka kufanya kazi au kucheza bila kizuizi Pia napenda nguo zenye rangi zinazofaa mtindo wangu na zinazoongeza hisia ya uhuru na kujiamini.

Mimi ufanya masoesi ya mwili karibu kila siku ingawa aina na muda utegemea ratiba yangu ya siku asubui mara nyingi ufanya masoesi mepesi ya kunyosha misuli Kisha kufanya baadhi ya masoesi ya nguvu kama push ups sikuwa tisi au kutembea kwa kazi Mara nyingine hasaa wikendi au siku sa mapumziko. Ufanya masoesi ya muda murefu saidi kama mbiyo kuogelea au kuendesha baisikeli.

Ndiyo mimi napenda sana chakula kitamu hasa kile kilichopikwa kwa umakini na viungo vilivyopimwa vizuri napenda chakula ambacho ladha zake zimewasikika si kali sana wala butu na kinachonifanya nifurahie kila tonge pole pole chakula kitamu hunipa furaha hunikutanisha na watu wengine wakati wa kula pamoja.

Ndiyo, mimi napenda kusoma gazeti mara kwa mara, Hasa ili kupata taarifa za hivi karibuni kufuatilia matukio ya ndani na njee ya nchi na kujifunza mawazo mapya. Napenda kusoma sehemu tofauti kama habari, michezo, burudani na makala za kielimu au maendeleo ya jamii. Kusoma gazeti kunasaidia kubaki na taarifa muhimu.

Mimi napenda kufuata mfereji wa TV unaonipa taarifa burudani na elimu kwa wakati mmoja. Kwa kawaida napendela kufuatilia televisheni zinazojumuisha habari za ndani za kimataifa michezo na baadhi ya vipindi vya kielimu au stori za maisha ya kweli hizi hufanya nijisikie nikiwa na taarifa kamili.

Mimi nipolexanafyo michakato ya kazi kwa kuanza kwa kutadhimini kile kinacho fanya kazi vizuri na kile kinacho punguza ufanisi. Napenda kuchambua hatuwa za kazi moja moja kutambua maenyo yenye urudiyachi au kupotesa muda kisha kupendekeza njia rahisi na ubora saidi.

Mimi ushugulikia wateja kwa heshima supira na mawasiriano ya wasi ilikuwa hakikisha wanachisikia kuthaminiwa Kwansa usikilisa kwa makini maitachi au changamoto sawo pira kukatisa kisha utoa machipu au suruhisho kwa uwasi na ukweli pia huchitahidi kuwa mukalimu na mutaalamu Kufuatiria mulechesho wao na kuhakikisha tatiso limetatuliwa kika mirifu.

Mimi uchitahidi kunywa maji ya kutosha kila siku mara nyingi kati ya grasi sita hadi nane kulingana na shuguri niliso naso na hali ya hewa Nikiwa nafanya kasi nyingi au masoesi huwongesa kiasi cha machi ninacho kunyo ili muiri wangu usikose machi Napenda kupepa chupa ya machi kalipu nami ili nichikumbushe kunyo machi mara kwa mara.

Zoea nzuri nililojenga ni kupanga siku yangu mapema na kujithamini kila jioni Kila asubuhi, hujiweka malengo madogo yanayo yanayo wezekana na jioni kutafakari kile nilichofanikiwa na nilichohitaji kuboresha. Zoea hili limenisaidia kuwa na nidhamu kutumia muda wangu vizuri na kupunguza musongo wa mawazo.

Mimi napenda kuvaa vipuli mara chache kulingana na tukio na mavazi niliyovaa Napendelea vipuli rahisi na vya wastani ambavyo havivutii macho kupita kiasi kwa sababu napenda mtindo wa kawaida na uliotulia vipuli hunifanya nijisikie nikiwa nimekamilisha muonekano wangu.

Ndiyo mimi napenda kuogelea kwa sababu ni mazoezi yanayonipa furaha afya na utulivu wa akili kwa wakati mmoja Ninapokuwa majini nahisi mwili wangu unalegea na mawazo yanapungua jambo linalonisaidia kupunguza msongo wa mawazo kuogelea hunisaidia pia kuimarisha misuli kuongeza pumzi na kunifanya nijisikie mwenye nguvu.

Shughuli ninayoipenda zaidi ni kusoma na kujfunza mambo mapya kwa sababu hunipanua mawazo na kunifanya nikue kiakili kila siku. Napenda pia kutumia muda wangu kuandika mawazo yangu au kutafakali kwa utulivu Kwani hunisaidia kujilewa vizuri na kupanga maisha yangu Wakati mwingine hufurahia mazoezi mepesi au matembezi kwa sababu hunipa afya ya mwili na kunipa nafasi ya kupumzisha akili.

Mimi napenda sana asali kwa sababu ni tamu ya asili na ina manufaa mengi kiafya napenda kuitumia kwenye chai uchi au hata kura kichiko kidogo asupuhi kwa sababu hunipangufu na unifanya nichisikie fizuli Pia naamini asali usaidia kuimalisha kinga ya mwiri na kupungusa matatiso madogo kama kikohosi au maumifu ya koo.

Mimi ushughulikia muda wa mwisho kwa mpangilio na nidhamu ili kuhakikisha kazi inakamilika bila usumbufu kwanza ufafanua kazi sote sinazoitajika na kuweka vipaombele kulingana na umuhimu wake Kisha ujipanga kwa kugawa muda kwa kila jukumu mara ingine nikitumia kalenda au vikumbusho vya simu ili fikose muda.

Hapana mimi siishi tena mahali nilipozaliwa ingawa bado ni nakumbukumbu nyingi nzuri kuhusu huko nilihamia mahali nilipo sasa kwa sababu ya masomo kazi na kutafuta fursa mpya ya kujijenga kimaisha kuishi mbali na nilipozaliwa kumenisaidia kujfunza kujitegemea kukutana na watu wapya na kuona maisha kwa mtazamo mpana zaidi.

Mimi na amini study muhimu saidi kwa kasi yangu ni mawasiriano pora nitamu na ustadi wa kupanga kazi mawasiriano pora uniwesesha kueresa mawaso yangu kwa uwazi kushirikiana na wensangu na kutatua changamoto pira makanganyiko nitamu inanisaidia kuhakikisha kasi inakamirika kwa wakati na kwa upora.

Ndiyo mimi napenda muziki wa jadi kwa sababu unikumbusha asiri utamaduni na historia ya jamii yetu musiki wa jadi hunipa hisia ya utulifu na heshima kwa wasee na mila xilizo tufikisha hapa tulipo leo Napenda arasa chada midundo ya asiri na maneno yenye mafunzo ya maisha ambayo mara nyingi upatikana kwenye nyimbo hisi.

Mimi napenda chakula chajadi kama ugali wa mahindi au mihogo pamoja na mboga za majani au samaki au nyama choma Napenda chakula hiki kwa sababu kinanipa ladhaa ya asili kinanikumbusha utamaduni na utamaduni za nyumbani na pia hunipa nguvu ya kutosha kwa shughuli zangu za kila siku chakula cha jadi pia huwa na virutubisho muhimu vinavyo nisaidia kudumisha afya bora.

Mimi napenda kusoma hapali mutandaoni kupitia tofuti na programu ambaswa sinatoa taalifa sa uhakika sa haraka na sa kina kuhusu mambo ya nayo chiri duniani Kwa kawaida napata hapali kupitia tofuti sa fiumbo fia hapali finafio chulika na mitandaoni na hapali kwenye simu na pia mara nyingine kupitia semu sa news kwenye mitandao ya kichamii ni nayo fuatiria.

Mimi nimewai kusafiri kwenye baadhi ya maeneo mazuri ambayo yalinipa hisia za furaha utulivu na kupmuzika.Moja ya mali nilipenda zaidi ni pwani ambapo niliweza kufurahia mchanga upepo na pahali na sauti ya mawimbi jambo lililonifanya nijisikie mutulivu na kufurahia asili.

Mimi ninapokuwa naanza kazi na pendelea kuanza kwa kupanga ratiba ya siku na kutambua kazi muhimu ambazo zinaitaji kipaumbele kuanza kufanya mapumziko madogo ya kufikiria na kupumzika kidogo kisha kukagua kazi zilizoorodheshwa kuangalia zile zenye muda za mwisho wa haraka na kupanga hatua za kuzifanikisha.

Mimi napenda kuenda madukani wakati ambao kuna utulifu na msongamano mdogo wa watu mara nyingi asupui au wakati wa mchana mapema wakati uwo unipa nafasi ya kuangalia pithaa kwa makini kuulisa maswali pira haraka na kufanya maamusi pora Pia napenda kupanga maitachi yangu kapra ya kwenda dukani ili nisiende pira mpangirio au kutumia pesa isifiyoitachika.

Mimi kwa kawaida Hula ndoto nzuri kwa takribani masaa saba hadi nane kila usiku hili mwili na akili yangu zipate kupumzika kikamilifu Kila usiku ujalibu kulala mapema mara nyingi nikimaliza shughuli zangu zote muhimu iri usingizi uendelee bila usumbufu Kwa wakati wa usingizi ufanya mwili wangu kuchirekebisha utoa nguvu za kesho.

Wakati wa mapumziko ya mchana na penda kutumia muda huo kupumzika kidogo na kujirejesha nguvu Mara nyingi hula chakula cha mchana kilicho na lishe kisha kuchukua muda mfupi wa kupumzika au kutembea kidogo ili kupungusa uchofu wa kukaa muda murefu Pia mara nyingine hupenda kusoma au kuangalia taarifa za haraka ili kubaki na ufahamu wa mambo ya nayo jiri.

Mimi napenda mwesi wa disemba saidi ya mwesi mingine yote kwa sapapu unapofika kuna hali ya kufuraha mapumusiko na hafura saa kusherekea Napenda chinsi watu wanavyo kuwa na hisia saa mshikamano kushirikiana na kufanya shuguri sa kifamilia Pia disemba uchanganya hali ya hewa ya palidi kidogo ambayo unifanya nijizikie muturifu.

Mimi lengo langu la muda mrefu kazini ni kufikia nafasi ya uongozi au ushawishi ambapo naweza kutoa mchango mkubwa wa maamuzi kuongoza miradi yenye maana na kusaidia wengine kukuza ustadi wao, nataka pia kuwa mtaalamu aliyeaminika anaye julikana kwa ubora wa kazi zake na kwa namna anavyoshirikisha wenzake kufanikisha malengo ya pamoja.

Ndiyo mimi Nimewai kufikiria kuanzisha piyashara yangu mara kathaa hasa kwa sapapu napenda uhuru wa kufanya maamusi na kuona matunda ya chuhudi sangu mocha kwa mocha Wasura kuwa na piyashara unifutia kwa kuwa linanafasi ya upunifu kuchitegamea kifetha na kusaidia kutafuta maitachi ya watu wengine.

Ndiyo mimi nimewei kulima marakadha hasaa mimea midogo ya nyumbani kama mboga za majani viungo au matunda madogo napenda kulima kwa sababu kuna nifundisha uvumirivu subira na nidhamu Huku pia kuna nipa furaha ya kuona kire nilicho panda kikikua hatua kwa hatua zaidia ya hayo kulima kuna nisaidia kuwa karibu na asiri kupumusika na hata kupata chakula chenye rata bora na afi.

Mimi kila asubuhi huanza kwa utaratibu unaonisa nidhamu na kujiandaa kwa siku yenye tija. Kwanza huamuka mapema kisha hufanya mazoezi madogo ya kunyosha misuli na kupumua ili mwili wangu uamuke vizuli. Baada ya hapo hujiandaa kwa kuoga na kuvaa kisha hupanga chakula cha asubuhi chenye lishe. Mara nyingine hupitia ratiba ya siku kuangalia kazi au malengo muhimu na kujiandaa kiakili ili kila jambo lifanyike kwa utaratiba.

Mimi na jihisi mchangamfu lakini pia kidogo na msisimko kuhusu wasirisho Kwa sababu ni fursa ya kuonyesha kazi yangu au mawazo yangu kwa wengine Mara nyingi hupanga maandalizi kwa umakini kuandika hoja muhimu na kujaribub kueleza kila kitu kwa uwazi na kwa mtiririko mzuri.